Naam, mimi hupenda viatu ambavyo huitwa patipati kwa maana inapitisha hewa vizuri, inafanya uwe umeng'ara na pia ni za kuvalia kokote kule ambapo unataka ikiwa ni ofisini ama ni kuzunguka tu.

Naam, mara nyingi wikendi mimi hutoka kazini mapema. Hushughulikia familia kwa kuwanunulia vifaa vya matumizi kama vile sukari, majani, na pia kuwapeleka kuzuru walikokuwa watakuwa wamehidi wiki nzima.

Na mimi unyo na lezangu Nagalao mara tatu kwa wiki kwa mana inakufanya uwe nadhifu uweze kungara na pia inaonyesha kuwa wewe ni mtuivu katika kazi yako na pia inavyo sema kwenye mandi kwa matakadhifu kuwa usafi inakaribiana na jala.

Naam kile ambacho kinafanya mazingira ya kazi iwe ya mvuto ni kuwa na wale wafanyikazi ambao wanashiriki kwa pamoja na pia pawe pame pandwa mche au miti kila na maali ambapo kwayo baridi ufuma Kwelekea kule ambako mnafanya kazi na ineleta hewa safi.